Ndiyo, mimi napenda sana kusema maoni mtandaoni, kwa sababu maoni ya watu kwenye mitandao, kama X, Reddit, au Instagram, hunipa fursa ya kuelewa mamazo tofauti tofauti, hisia za watu, na ata mambo mapya yanayotendeka, dundiani kwa wakati ya halisi, ni kama dirisha kubwa la kuyaona maisha ya watu, bila kizuizi au mipaka. Lakini pia si maoni yote yanavutia, nafaa kujua hivyo. Baadhi huwa ya kufurahisha, mengine ya kustaajabisha, na mengine pia yanaweza kuchosha, au yaweza kukasirisha kidogo. Lakini hiyo ndiyo uzuri wa mtandao, kila mtu ana sauti yake. Unafaa ukisikiza kenye mtu amesema, maoni ya mtu, hauchukulii yote maanani, kwanza unafuatilia, unajua mbona alieka hiyo maoni yake. Juu maoni mtandaoni pia huweza kuelimisha sana. Kuna vitu mingi huwezi kuelimika hapa inje, lakini ukienda mtandaoni, unapata maoni na yanaweza kukusaidia katika maisha yako. Kwa hivyo mimi hupenda sana kusikiza maoni mtandaoni, lakini tu si kusikiza hivyo. Nikisikiza na kusoma maoni ya watu mtandaoni, lazima nifuatilie nione, nijue maoni haya, si ya kupotosha, bali ni ya kusaidia. Juu maoni ya mtandao, si kila mtu ambaye anaeka maoni yake mtandaoni, hua akijua kile anafanya. So lazima uweze kuwa na taadhari, uweze kujiuliza. Aliyeka maoni haya ya mtandaoni, anajua kile anachosema. Si tu kusoma maoni mtandaoni na kuyafuatilia, na kuyakubali. Lazima ujue haya maoni ambayo yameekwa mtandaoni, ni ya kusaidia, ni ya kujenga mtu. Juu kuna maoni mengine ukichukulia, utaeza kuangamia. Kuna maoni mengine ukichukulia si mzuri kabisa.

Hali gani ya hewa naipenda zaidi? Swali hili ni nzuri sana. Mimi napenda hali ya hewa ambayo ni ya baridi kidogo. Yenye joto la kati na nyuzi joto. Nyuzi joto kumi na nane hapo ishirini na nane celsius. Sio moto sana wala si baridi kali. Hali kama hii inanitia raha sana. Kwa sababu inahisi kama kila kitu kikosawa. Sio lazima uwe na wasiwasi wa jasho la kila wakati. Wala kuogopa baridi inayokata mifupa hewa inakua safi, nyepesi. Inakufanya uhisi uhai ndani yako. Mara nyingi hali hii unapatana na upepo mwepesi unaovuma kwa upole unaosongeza majani ya miti na kuleta harufu nzuri ya udongo au maua. Napenda pia wakati anga kuna mawingu mepesi mepesi mepesi. Sio mazito yanayotishia mvua kali bali yale yanaofanya jua lipite kidogo kidogo na kutoa mwanga lakini unaongaa vizuri. Hiyo inafanya mandhari yote inaonekana ya kupendeza zaidi. Rangi za majani huwa za kijani kibichi zaidi, maua yanangaa, na hata yote yanaonekana ya kupendeza. Nyumba au milima inaozunguka inakuwa na muonekano wa kichawi kidogo. Wakati huo, ni vizuri sana kutembea nje kukaa kwenye bustani au kufungua dirisha na kuingiza hewa safi ndani ya nyumba. Kwa nini napenda hali hii? Hiyo pia ni swali nzuri. Kwa sababu inafaa kuwa shughuli nyingi. Unaweza kuvaa nguo nyepesi bila kuwa na tabaka nyingi. Unaweza kufanya mazoezi bila kuchoka haraka kwa joto na ata akili inakuwa wazi zaidi wanasayansi wanasema kuwa joto la kati kama hili huongeza tija ya binadamu, huongeza ubunifu na hata hupunguza mkazo. Ingawa.

Iyo swali inawasiliana aje na wafanyikazi wenzangu, kwanza wafanyika yetu ni ya kufraisha sana. Ju sisi si kama wakawaida, tunapatana kila siku, ana kwa ana. Mimi niko hapa mtaa Nairobi, lakini wao ni wazungu, wako majuu, lakini bado conversation yetu inaflow. Kwanza timu yetu inawasiliana zaidi kupitia mkutano wa mtandaoni. Kama ile video call, ambapo kila mtu anaweza kuona sura ya mwenzake na kuongea na mwenzake ni kama tuko pamoja. Tunafanya hivi mara kadha kwa wiki asa wakati wa kushugulikia miradi mikubwa au kusherehekea kitu kama mafanikio ya timu. Ni kama kukaa pamoja kwa meza moja, unacheka, unaongea stories za maisha, na hata kushia meme au pictures za kuchekesha ili kuwasha mood. Walai inakufanya uhisi kama tuko ofisi moja hapa Nairobi, ingawa wengine wako mbali mbali kabisa, wengine hata wako nje ya inchi. Kisha kuna siku group za mazungumzo za kila siku ambapo tunaandikiana haraka haraka kuhusu kazi. Au mambo ya nje ya kazi. Tunatumia maneno ya mtaa, emoji nyingi na za kuchekesha, ndio isikue Stiff sana. Kwa mfano, mtu akafanya kitu poa. Tunamurushia boss au fire, tunamwita boss ama tunwambia, we ni fire. Na kila mtu anaunga mkono. Au wakati kuna changamoto, tunashauriana pamoja bila drama. Kila mtu anatoa maoni yake na tunatafuta suluhu haraka. Hii inafaa sana kwa sababu kazi yetu inahitaji ubunifu na kufikiria kwa pamoja. Hivi mawasiliano inafaa kuwa open kabisa. Hakuna bosa mkubwa anaye kunyima sauti. Pia tunawasiliana kupitia barua pepe, za haraka na za faili zinazokuwa reshared. Lakini hiyo ni zaidi kwa mambo rasmi. Lakini majority ni ile ya casual ile tuendele kuwa close kama rafiki. Mara kwa mara tunafanya mikutano ya ukufraisha tu, kama vatual api awa ambapo kila mtu anashare kuhusu wiki yake vile ilikuwa, unapenda nini, au hata nasikiliza mziki gani, kama zile nyimbo za njarae, ama watenda wili, kitu kama iyo. Kwa ujumla, mwasiliano yetu inategemea sana teknolojia, lakini inakuwa na latha ya kibinadamu. Tunaakikisha hadi kama ni teknolojia, kuna latha ya kibinadamu. Tunacheka pamoja, tunaungana moyo, tunashirikiana vizuri, ili kazi iyendelee poa. Hii inafaa sana kwa maisha ya sasa. Hasa hapa kenya ambapo kila mtu anahustle na wakati ni mdogo. Si kila siku tunakutana kwa nyama choma au pub, lakini isia ni ile ya timu imara. Hii disemba kwanza tumekua busy sana na miradi ya mwisho wa mwaka, hivi mazungumzo yetu yamekua mengi zaidi, tukisherehekea mafanikio na kupanga za elfu mbili na ishirini na sita, inafuraisha sana kuwa na wafanya kazi, wenzangu ambao ni wakali na wanauelewa mtaa.

Mimi napenda sana kupumzika. Juu kwanza hustle yenye mimi nafanya. Saa ingine inachokesha akili. Kama hauko makini, haitakuwa pua. So inabidi mara kadhaa unapumzika. Nimepata njia kadaa zenye natumia kupumzika. Na huwa nazitumia mara kwa mara. Na zinanisaidia nakuwa na refresh. Kwanza, moja njia bora kwangu kukaa. Ni kukaa tu kwa balkoni jioni ya auusiku. Nikinywa chai motoau soda baridi. Nikicheki mandhari ya mtaa. Hii disemba baridi iko poa. Upepo inavuma lightly. Taa krismasi zinanga. Chini barabarani. Na muziki unachezwa kidogo kidogo kutoka joint au duka. Siwezi kuweka simu karibu. Naiweka ndani ili nisiangalie messages sama notifications zikiingia. Nakaa tu nikitazama watu wanapita. Ndege za usiku au nyota kama zinaonekana. Dakika thelathini hivi akili nakuwa kamu kabisa. Stress yote inatoroka. Pili mimi naenda kuangalia series au filamu nyumbani bila Interruption huwa nachagua kila nyepesi au cha kuchekesha kama comedy series au filamu za Christmas siku hizi. Nakaa kwa sofa, najifunika blanketi, bakuli yangu ya popcorns moto hapo kando, nazima taa nikawasha ile dim light tu, siezi kuangalia kitu kizito au cha kutisha wakati napumzika, nataka tu nicheke au nihisi poa moyoni. Mara kwa mara naweka subtitles off, na sauti ya chini, ili nisikilize tu nyimbo za background. Tatu, muziki ndio dawa yangu kubwa. Mziki ndawayangu kubwa kabisa. Mi nafunga masikio, naeka earphones, na speaker, naeka playlist laini, nyimbo zile mzuri mzuri za Kenya. Nakaa tu kitandani ama kwa sofa, macho nimefunga, nasikiliza tu hizo ngoma pole pole. Nasikiliza hizo beat, the lyrics, natulia. Wakati mwingine naimba pamoja kidogo kidogo, ama nakaa tu nimetulia. Muziki laini inafanya nahisi ni kama nimerudi nyumbani tena. Na usingizi mzuri unakuja automatically, su naeza relax. Tu na nikitembea mtaa jioni ama asubui, mapema, ni njia nyingi poa, za kupumzika. Si kutembea kwa haraka kama mazoezi, natambea tu polepole ni kichekicheki vile mtaa inakaa, nasalimia majirani, naingia kidogo kwa duka nanua kitu kidogo, hewa fresh, kwanza bada ya mvua kidogo, inafanya akili inakuwa wazi. Mara kwa mara naenda kwa msitu ama kwa park, nikakalia bench, nikatulia nikitazama tu miti, na nikiangalia ndege wa angani venye wanafanya. Wakati mingine napenda kulala tu mapema bila alarm, si kulala ile usingizi ya kawaida, lakini nap, ile ya dakika sitini, ile ya one hour, nazima simu, nafunga pazia, nalala tu, nikiamka nahisi kama nimeanza siku mpya, energy imerudi, situmii pombe, ama situmii vitu vikali, napenda njia natural ambazo zinafaa mwili wangu na akili, na hazina side effects, mara kwa mara najipatia masaji nyumbani au spa karibu kama nikona pesa kidogo extra, lakini majority hizi rahisi za nyumbani. Kwa jumla, kupumzika kwangu ni kufanya vitu vidogo vidogo ambavyo zinanipatia peace, zinarudisha peace. Mimi nimeenda kwa nyumba, nimerelax, nimetulia. Nimeekaa ngoma sauti ya chini, nasikia tu niko saa nakaa kwa kitanda, nimejifunika kidogo, nasinzia kidogo, nasikia niko sawa.

Si kujichocha, lakini kazini nguvu zangu zile zinafanya nakuwa kichwa cha timu yetu. Kila wakati, si kujisifu, lakini pia wenzangu wananijua ju ya iyo. Kwanza nina nguvu ya kufikiria haraka na kutatua matatizo bila kupoteza wakati. Kila shida inapoingia kazini, siwezi kukaa tu na nikaangalia, nikatafuta jibu polepole. Mara moja nashika picha yote, naangalia pande zote, natafuta suluhu inayofaa kabisa. Wenzangu wananipigia simu au kunitext mara nyingi. Wakati kuna kitu kinawaka, kwa sababu wanajua, wakiniambia mimi naleta solution mbio mbio. Kazini tukiwa na miradi yeyote, mimi ndio huwa nashughulikia, na hatuwezi chelewa adi kidogo. Kama kuna mradi, nikiwa mi ndio kichwa ya timu yetu, hatuwezi chelewa adi kidogo. Pia, najua kuongoza na kuwapa wengine motisha bila kuwa bosi. Siwezi kuambia tu fanyeni hivi, bali naonyesha kwa vitendo. Nikiwa mstari wa mbele, na nawapa krediti wakati wanafanya poa. Tena, kitu yoyote ikifanyika, kama ni mi nikona shida, mimi huwa natake responsibilities. Mara kwa mara tunafanya mikutano fupi fupi tukicheka na kushare ideas na hiyo inafanya nakuwa na furaha sana. Nina ustahimili, nina, mi pia najua kustahimili mashida niko na nidhamu ya ajabu. Kazi inapoanza kuwa ngumu, au mradi inakuwa heavy. Wengine wanaeza anza kulalamika au kuchoka, lakini mimi niko tu. Nitaendelea kuhustle, hadi kitu kikamilike, siwezi kuwacha kitu kikiwa nusu. Nitabaki usiku, kucha kama itakua inaitajika au nitafikiria njia mpya hadi ipate. Hii inawapa wenzangu nguvu pia kwa sababu wanaona mimi sijachill tu. Nao pia wanapata motisha na wanaendelea na kazi. Pia nina ubunifu, unaoflow kila wakati. Siwezi kaa tu, nikifanya mambo ile ile ya kila siku. Kila mara nataka kuleta idea mpya. Njia mpya ya kufanya kitu iwe bora zaidi. Haraka zaidi ama raisi zaidi miradi yetu mingi imeshinda kwa sababu ilileta kitu mpya ambacho hakuna aliyefikiria apo awali hii inafaa sana kazini ambapo kila siku kuna competition mabadiliko yanayokuja kwa kasi. Najua kuwasiliana vizuri na watu pia, wa aina zote siwezi kuwa na ego, najua kuongea na boss mkubwa, najua kuongea na wafanyikazi wapya, na hata wateja bila kujifanya mjuaji, naelewa hisia za watu, najua wakati kwa kucheka wakati wa kua serious hivyo timu yetu imekua na harmony poa kila wakati. Hata wakati kuna misunderstanding, naingia katikati na nasuluisha bila mtu yoyote kukasirika. Pia nina nidhamu ya kujifunza kila siku. Siwezi kukaa tu nikijua yale yale. Kila wiki najifunza kitu kipya. Iwe tool mpya, skill mpya, au hata kujua mambo ya wenzangu. Ili nieze kuwasaidia vizuri kabisa. Jumla nguvu zangu zinafanya niwe mse anayeaminika sana pale job. Anayefanya kazi inakuwa raisi. Anayechangia timu kila wakati. Lakina najaribu kuboresha kila siku. Wenzangu wanasema nikiwa kwa hiyo team kila kitu inaflow poa na hiyo ndio nadhani ni nguvu yangu kubwa.

Vile mimi huboresha mchakato wangu wa kazi, huwa naifanya kidogo kidogo kila siku. Na huwa nafanya hivyo ili kazi iwe haraka zaidi, iwe bora zaidi, na nisichoke ovyo ovyo hizi ndizo njia mimi natumia mara nyingi na zinanifaa kabisa. Kwanza mimi huanza siku yangu kwa kuandika orodha fupi ya mambo muhimu zaidi maishani mwangu. Si zaidi ya tano au sita tu. Nikiwa nimekunywa chai asubuhi, nakaa dakika kama kumi nikiandika kwenye simu ya, kwa simu au karatasi. Leo lazima nifanye hii, leo lazima nifanye hii na hii na hii na hii kisha naweka priority kitu muhimu zaidi kwanza, halafu zingine zinafuata. Hii inafaa sana kwa sababu inazuia kuanza kufanya vitu ndogo ndogo na kuishia kuchelewa kufanya zile vitu zenye zina umuhimu. Nikimaliza kitu moja naifuta kwenye list na nahisi motivated inakuwa nimemaliza kitu nimeaccomplish kitu afadhali. Najaribu kuweka wakati maalumu kwa kila aina ya kazi kwa mfano, asubuhi wakati niko fresh, nafanya zile kazi ngumu. Kama coding, au kufikiria idea mpya. Mchana baada ya lunch, nafanya mambo ya meetings au kujibu barua pepe na emails. Jioni kabla ya kupumzika, nafanya review ya siku yangu yote na kuaanda siku ya kesho. Hii inaitwa time blocking. Na inafanya akili yangu inatulia ninakuwa focused kwenye kitu kimoja. Bila kurukaruka zingine huwa naangalia mara kwa mara. Hii kazi inafanyika vipi sasa. Na nikijiuliza, inaweza fanyika haraka au bora zaidi jinsi gani. Kila wiki ya mwisho nakaa dakika ishirini tu nikitafakari. Nini nilifanya wiki iliyopita? Nini kilichelewa? Kisha nabadilisha kidogo. Baada ya kubadilisha tool, kuautomate kitu kidogo, ama hata kuomba msaada kutoka kwa wenzangu. Pia natumia tools ndogo ndogo zinazoboresha kazi. Kama Notion au Google Keep kwa kuandika notes na tasks. Bado natumia spreadsheet kutrack miradi, na hata kama extension za browsers nablock distractions wakati niko niko deep in work siwezi kutumia tools nyingi sana ili pia bado pia mimi nisichanganyikiwe. Natumia zile zenye najua hazitanichanganya. Pia najali afya yangu ili mchakato uendelee poa nikichoka nachukua break fupi. Kutembea kidogo dakika tano ama kumi. Nakunywa maji au nafanya stretches kidogo. Usingizi mzuri usiku na mazoezi kidogo asubuhi. Kila siku lazima nifanye mazoezi inafanya pia akili inakuwa productive. Pia mimi huomba feedback mara kwa mara kutoka kwa wenzangu au boss nini ilifanya ikakaa nini ilifanya ikakaa hivi kwako ilikuwa inakaa aje. Au unaona nikiweka hii hapa itakuwa aje maoni ya nje hunionyesha blindspots zenye mimi sikuwa nimeona mwenyewe kwa ujumla mimi kuboresha mchakato mchakato kwangu. Si kufanya big changes mara moja ni kidogo kidogo kila siku au kila wiki. Kisha unapoangalia nyuma baada ya miezi mitatu ama minne unaangalia vile umekuwa ukifanya na umbali ambao umefika. Nimekuwa nikitumia hizi zaidi kwa sababu nataka kumaliza mwaka strong.